Kipindi cha televisheni ni nacho kipenda ni njoro wahuba kwenye maisha magic. Ukweli ni kwamba nakipenda kwa sababu kinaonyesha maisha ya kawahinda kabisa ya mtu mwenye shuguli za kila siku pila kujaribu kupamba hau kufanya mambo yaonekane kama hadithi ya mda mfupi. Joro anapambana na changamoto za kasi, familia, na marafiki na mara nyingi unanjikuta ukitabasamu haukutafakari kwa sababu baadhi ya vitu vinahusu kabisa, maisha, halisi, tunayo hishi. Kila siku anakutana na wateja tofauti kwenye huba na kila mmoja anatabia zake matatizo yake na wakati mwingine hata drama kidogo. Hicho ndicho kinacho kifanya kipindi hiki kivutie kwa sababu kinaonyesha njinsi watu nitofauti na njinsi maisha ya navyo bandilika bila kutupa taharifa. Kwa kifupi nishow ya kawainda ya binandamu na inakumbusha kuwa kila mtu anakimbiza kitu fulani maishani.